Nina kubukumbu nyingi za shule, lakini zilizowazi zaidi ni hizi. Marafiki wa shule, tulio cheka nao pamoja, kushirikiana masomo na kusadiana wakati wa mitiani. Walimu waliotitia moyo, hasa waliotuhimiza, kujiamini na kufanya bidii hata masomo yalipo kuwa magumu. Kushuguli na zanje za darasa, kama michezo, mjadala, tamasha, za shule na safari za kielimu. Mitiani ya maandalizi yake, msongo kidogo, kusoma usiku, lakini furaha kubwa matokeo yalipo toka vizuri. Pia matukio ya kila siku kama mkutano wa asubui, mapumziko ya chai na hadithi ndogo ndogo darasani.

Study muhimu kwa kazi yangu ni hizi, mawasiliano mazuri, kuelewa mawazo kwa uwazi, kusikiliza kwa makini na kuwasiliana kwa lugha tofauti napohitajika. Uchambuzi na kutatua matatizo, kufikiri kwa kina au kutafta suluhu bora haraka. Usimamizi wa muda kupanga kazi, kuweka vipaumbele na kutimiza majukumu kwa wakati. Umakini kwa maelezo, kuhakikisha kazi inafanywa kwa ustahihi na upora wa juu, kujifunza kwa haraka, kuenleana na kumadiliko teknolojia mpya au mahitaji mpya ya kazi, pia ushirikano kufanya kazi vizuri na wengine hata katika mazingira ya mbali.

Napendelea joto kwa sababu hunifanya nijiskie huru na mwenye nguvu zaidi na ni rahisi kufanya shughuli bila kujifunika sana. Baridi mara nyingi hunifanya nihtaji nguo nyingi na huwa ni siyo rafiki sana kwa harakati. Napendelea joto kwa sababu hunipa hali ya utulivu na furaha. Wakati wa joto, mwili wangu huisi mwepesi zaidi na akili inakuwa wazi kufanya kazi au kufikiria. Pia nirahisi kuamka asubui kuendelea na shughuli za kila siku bila kiwazo cha baridi akili. Joto hunifanya ni furahie zaidi shughuli za nje kwa kutembea, kutana na watu au hata kupumzika nje ni kifurahia upepo wa kawaida.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa utaratibu huu. Kwanza, nalipitia malengo ya jumla ya kazi au kampuni ili kuhakikisha malengo ya mwezi yanaenda nayo. Hii hunisaidia nisipoteze mwelekeo. Pili nachambua kazi za mwezi uliopita, ninaangalia kilichofanikiwa, changamoto zilizokutana nazo na maeneo ya kuboresha. Kutokana na hilo, naweza malengo halisi na yanayopimika. Tatu, nagawanya malengo makubwa kwa kazi ndogondogo za kila siku au za kila wiki hata kila ijalo. Hii hunifanya malengo yanaonekana rahisi kufikiwa na kunisaidia kusimamia muda vizuri.

Ninapofurahia kwa nyumbani, mara nyingi najipa muda wa kupumzika na kujijali, huwa napenda kusikiliza muziki au kutazama kipindi kinacho kipenda ili kupunguza mawazo ya siku. Pia napenda kufanya mambo madogo madogo yanayonipa furaha kama kupika chakula, kinacho kipenda, kupanga nyumba kidogo au kunywa kinywaji cha moto kwa utulivu. Wakati mwingine nasoma au naandika mawazo yangu, hasa ninapokutana ama ninapokuwa peke yangu. Kuwa nyumbani hunipa furaha na kutafakari, kupata nguvu upya na kujihisi usalama, jambo linalonifanya niwe tayari kukubaliana na majukumu ya kila siku inayofuata kwa ari mpya.

Ninayiona sera maadili ya heshima kazini ni kuwa muhimu sana. Sera hii huwakikisha wafanyikazi wote wanaheshimiana, hakuna ubaguzi na kila mtu anajisikia salama na kuthaminiwa. Pia sera ya wazi na wa mawasiliano ni muhimu kwa sababu husaidia wafanyi kazi kuelewa matarajio ya kampuni, mabadiliko yanaotokea na namna maamuzi yanavyofanywa. Zaidi ya hapo, sere ya usawa ya kazi na maisha binafsi ni mukimu kwani huongeza tija hupunguza msungo mawazo na hufanya wafanyi kazi wawe na motisha ya kudumu.

Ningependa kuwa na uwezo wakuelewa hisia na mawazo ya kila mtu kwa kina. Si tu maneno wanaosema bali pia ni hisia zao halisi na mahitaji yao. Hii ingenisaidia kusaidia watu kwa ufanisi zaidi na kwa usahihi mkubwa. Pia ningependa kuwa na uwezo wakujifunza na kuelewa kila lugha au matamaduni kwa haraka. Ili niweze kuwasiliana kusaidia watu duniani kote bila vizuizi. Zaidi ya hayo, ningependa kuwa na uwezo wa kutatua matatizo magumu kwa haraka na kwa ubinifu. Jambo linaloweza kusaidia katika kazi yeyote na kuboresha maisha ya wengine.

Mimi ni mtu wakuwahi kwa sababu napenda kila kitu kikiwa kimepangwa na kimefanywa kwa wakati unaofaa Kwa kawaida, napanga ratiba yangu mapema asubuhi, nikihakikisha nina muda wa kujiandaa, kukagua kazi zangu na kushughulikia dharura yoyote inayoweza kutokea. Kuwahi unisaidia kuhepuka msongo wa mawazo unaojitokea wakati mambo yanapokuwa ya dharura au ya haraka na unifanya nijisikie utulivu na kuthibiti hali. Pia huniwezesha kuwa na heshima kwa muda wa wengine, kwani mtu anayechelewa mara kwa mara, kuonyesha dhahiri kushindwa kuheshimu muda wa watu wengine. Zaidi ya hapo, kwa mtu wa kuwahi, unisaidia kuwa na mpangilio mzuri na tija katika kazi yangu, kwani kila hatua mpango wangu, upangwa kwa makini na kunipa nafasi kuboresha matokeo kabla ya wakati wa mwisho. Hii pia unifanya niwe tayari kwa mabadiliko yasiyotarajiwa bila kuhisi shinikizo kubwa.

Napendelea shati kwa sababu hunipa sura ya heshima na kupendeza. Hasa kazini au kwenye hafsa rasmi, shati pia hua ni urahisi wa kupangilia na kuonyesha na suruali au koti na hunifanya nijisikie utulivu na nadhifu. Tishati ingawa ni rahisi na ya starehe, mara nyingi haina maonekano rasmi na siyo chaguo langu la kwanza pale ninapohitaji kuonekana makini au kuonyesha heshima. Kwa kifupi, shati hunipa monekano mzuri na heshima, lakini tishati ni chaguo nzuri pale ninapohitaji starehe au rahisi.